Hapana huwa sivai saa. Lakini saa ni mojawapo ya mapambo ambayo ningependa kuwa navaa. Watu ambao huvaa saa huwa kwa maoni yangu ni watu ambao wamejifahamu. Na pia ni watu ambao wanafahamu jinsi ya kuvaa vyombo vya kufanya mtu awe mrembo.

Ndiyo napenda kuvaa vipuli na kwa muda wa miaka mingi niliweza kuzivaa vile vipuli hadi ni wakati nilipokutana na shida ya kiafya na ambayo ilibidi mashimo yangu sana sana ya masikio iweze kuzibwa katika hospitali hapo ndiyo niliacha kuvaa vipuli lakini ni jambo ambalo nilikuwa nalipenda na ningekua na uwezo ningependa kuendelea.

Jinsi ambavyo nahifadhi data yangu ni kwamba nimeweza kununua hile hile ambayo ina huwa inapatianwa na kampuni ya ya teknolojia ya gugu mahali ya bapo unalipia kila mwezi ndio waweze kukuhifadhia data yako.

Lengo langu la muda mrefu kwa kazini mwangu ni jambo la kwanza niweze kupata mshahara uliojuu kuliko ule ambao napata sahii. Jambo la pili ni ya kwamba ningependa kupata cheo katika kazini. Lengo langu ule ya kwamba wakati mmoja nitaweza kuwa meneja kazini mwangu.

Ndio, napenda kumula samaki na samaki ambao napenda kumula ni samaki wakukaangwa, ambaye amekaangwa na viungwo mbali mbali kama vile dania, kitunguu, nyanya, pia napenda kumula samaki akiwa pamoja na ugali na sukuma wiki. Hiyo ni baadhi ya chakula ambacho na kipenda sana.

Natumia komputa zaidi kwa kufanyia kazi. Kazi yangu ya kila siku ni kazi ambayo inahitaji niwe na kompyuta ndio niweze kuima kuikamilisha. Jambo la pili ambalo natumia sana sana kwa kompyuta ni wakati wote ambao napenda ningependa kutizama sinema sana sana kwa programu ya Netflix.

Jinsi ambavyo najenga uhusiano na wafanyikazi wengine ni, jambo la kwanza ni kuhakikisha ya kwamba sibagui kila mtu ambaye nawasiliana naye ama natangamana nao namheshimu na kumuona wote wakiwa sawa bila kubagua ama kutenganisha mtu yeyote.

Jambo la kwanza ambalo mi huifanya asubuhi kila ninapoamka ni kuoba na kushukuru kwa niaba ya usiku liyopita. Jambo la pili ni kuahakikisha ya kwamba nimeingia bafu na nimeeza kuoga. Jambo la tatu ni kuingia jikoni na kutayarisha kiamshakinywa yangu mimi mwenyewe pamoja na familia yangu.

Mahali ambapo nasomea habari mtandaoni ni kwenye mtambo ya kijamii ambayo moja wapo ikiwa facebook, tiktok na instagram lakini ile ambayo natumie zaidi kupata habari ni ile mtandao wa facebook ambao habari yenyewe huwa naisoma pindi inapotokea.

Kati ya wifi na data ya simu, mimi hutumia zote mbili. Wifi natumia wakati wowote ambao niko dani ya nyumba ama niko ofisini. Lakini data ya simu hua natumia wakati wowote ambao niko inje. Ita naeza kuwa niko safarini, niko wajani, niko adi shabani, mali ya babote ambapo ni inje ya nyumba.